Naam naweza kueleza. Ama kueleza kuhusu mahali ambapo ninaipoishi. Mimi mahali ambapo ninaipoishi ni nyumba aina ya ghorofa. Yaani mazingira ambayo yako pale ni mazingira ya miti mahali ambapo pametulia. Wakati ambapo nilihamia tuseme ni kama miezi miwili ama mitatu iliyopita. Kitu ambacho kinanipendeza kuhusu eneo ambalo niko ni kule kutulia. Kule kuwa ambako yaani tu kumetulia kwenyewe yaani ule utulivu wa miti na hewa safi naam nahisi raha sana na salama napoishi. Mahali papa.

Kumi kitu ambacho kinanifanya kufurahi sana ni kule kuwa na familia. Kule kuwa na watu mbona wapenda kule pia kuwa na marafiki. Yani wakati ambao nikona marafiki ama wakati ambao nina familia tunafurahi. Mimi kuna ile raha nasikia moyoni yani nafurahi tu kwa sana kwa sababu kuwa na familia kuna hile tu raha yenyewe ambayo hukuja yenyewe.

Naam naam naam naam naam mimi nafuatilia sana matukia ya kimataifa wakati ambapo inchi fulani imefanya nini na inchi nyingine nafuatilia sana matukio kama hayo, ama wakati inchi fulani inauchaguzi nafuatilia pia. Mimi napenda sana kujua ni nini kinaendelea, mbona kimefanyika na kwa nini kimefanyika na mbona ua kimefanyika huo wakati.

Mimi ili kujitunza napendelea sana mwili wangu ukae ukiwa na nguvu. Ukae ukiwa mwili ambao unakula lishe bora. Yani nikuwe tu na ile afya njema afya ambayo mwili ambayo mwili ambao unaeza kujisimamia mwili tulivu mwili mzuri mwili wenye nguvu.

Mimi kama nilivyo sema napenda sana kuongea mbele ya watu. Na ninapo ongea mbele wa watu napatana najikuta wakati mwingi naongea mahali ambapo watu ambao wanijui na kupitia kujua kuongea ama kupitia ujuzi wangu wa kujua kuongea mbele ya watu. Na ipatanishwa na marafiki wapya huku kuongea kuna nipatanisha na watu ambao ni wapya na hivyo ndivyo ambavyo mimi ninafanya marafiki wa.

Mimi jambo ambayo ni muhimu sana la dini ni kule kujua kusoma bibilia. Yani ule uwezo wa naweza soma bibilia naweza pia kusema ni nini bibilia inasema. Yani hilo ni jambo la dini ambalo ni muhimu sana kwa sasa kwangu yani unajua bibilia ni kama mungu anatuongelesha sisi binadamu. Yani huko kusoma bibilia ni jambo tu la muhimu kwangu.

Naeza sema kuwa napenda sana kuendesha baiskeli juwa wakati unapoendesha baiskeli. Tunaeza kusema pia unafanya mazoezi. Kwa sababu wakati unaendesha baiskeli kule kuendesha baiskeli pia ndo kufanya mazoezi ya miguu ya mwili ya mkono ya mwili yaani tusema tu ya mwili wote. Kule kukimbiza baiskeli ni kufanya tu mazoezi ya mwili wote. Naeza kusema kuwa napenda kuendesha baiskeli kwa sababu ya izo sababu pia ya mambo mengine.

Mimi rangi ambayo ninayoipenda zaidi ni rangi ya manjano. Rangi ya manjano unaweza kuiona kila mahali wakati ya ambapo unatembea msituni, rangi tu ya miti, rangi tu ya manjano. Rangi hii inanikumbusha kuwa nchi yetu ya Kenya ni nchi ambayo inapenda ukulima. Yaani inapenda manjano, ukulima. Kitu chochote ninachomiliki cha rangi, nina viatu na nina pia nguo na pia vitu vingine vingi vya rangi ya manjano. Rangi ya majari hunifanya kuhisi, yaani ninapoiona nahisi tu rohominatulia yenyewe. Mahali ambapo naona rangi hii kwa sana ni kule msituni ama miti ambayo imekua.

Wakati wa wasiwasi napendelea sana kutulia Juwu wakati mtu ako kwenye wasiwasi. Na roho haijatulia. Utaendelea tu kuwa na wasiwasi, na vitu tofauti tofauti ndivyo vitafanyika. Lakini wakati ambapo uko kwenye wasiwasi, na ujitulize wewe mwenyewe. Utatulia tu na kitu ambacho kilikuwa kifanyike, ama kitu ambacho kimefanyika. Hautakisikia ni kama, yaani, utakua tu sawa ukiwa kwenye wasiwasi, alafu wewe mwenyewe tu ujitulize. Utakusikia tu umekuwa sawa.